Mara nyingi nafanya mazoezi jioni sio asubuhi. Asubuhi ni vigumu sana kwangu kuamka mapema kufanya mazoezi ninahitaji muda wa kuamka vizuri, kunywa kahawa, kuanza kazi kama ningejaribu kufanya mazoezi asubuhi pengine ningekuwa nachelewa kila kitu jioni baada ya kazi ndipo nina nguvu na nia ya kuenda kufanya mazoezi labda sa nne au tano jioni ninalala ajira nivae nguo za mazoezi na niende kwenye gym au kuenda kukimbia kidogo inasaidia pia kupunguza stress ya usiku baada ya kukaa ofisi siku nzima ni vizuri kufanya kitu cha mwili lakini ukweli ni kwamba sijafanya mazoezi kila siku pengine mara tatu au nne kwa wiki, wakati mwingine nachoka sana au nina mambo mengi ya kufanya. Nijaribu kuwa na nidhamu zaidi lakini si rahisi nimeona watu wanaofanya mazoezi asubuhi wana nguvu kubwa. Wanaamka sa sita au saba asubuhi. Wanakimbia kisha wanaanza siku. Ninawaheshimu sana lakini mimi bado sijafika hapo.

Ndiyo, nimewai kwenda kwenye tamasha chache za muziki lakini sio nyingi sana. Uzoefu ni wa ajabu kabisa. Kusikiliza muziki kwenye simu au radio ni jambo moja. Lakini, kuwa pale live, kuona mwimbaji mbele yako, kuhisi sauti na kelele ya watu wengine wote wanaimba pamoja. Ni kitu tofauti kabisa. Unajisikia sehemu ya kitu kikubwa. Nilikwenda tamasha la msanii wa kiafrika. Sikumbuki mwaka lakini ilikuwa sherehe kubwa. Watu wanacheza, wanaimba, wanafurahi furaha ilikuwa kila mahali. Nilichoka sana kusimama masaa mengi, kucheza kupiga kelele, lakini ilikuwa na thamani changamoto ni kwamba mara nyingi ni bei ghali. Tikiti ya usafiri, vinywaji pale. Pesa zinaisha haraka na pia msongamano wa watu wengi sana. Joto, kelele, mara nyingi unakuwa na uchovu baada ya tamasha. Tamasha ndogondogo za ndani za mjini kama kwa bar au klabu. Nimekwenda mara kadhaa hizo ni rahisi zaidi. Bar si kubwa sana na una nafasi ya kuwa karibu na wasanii. Ningependa kwenda tamasha kubwa zaidi kama festivals za kimataifa lakini bado sijafikia ni ndoto tu.

Ninapenda mazingira ya kazi yenye utulivu lakini pia yenye ushirikiano ninahitaji mahali pa kimia, pale ninafanya kazi ambayo ninahitaji kuzingatia. Kama kuandika kuhesabu au kufikiria mambo magumu. Kelele nyingi, watu wanaozungumza kila wakati simu. Simu zinalia, hii inani vuruga sana. Kwa hiyo, ofisi yenye utulivu au pembe ya kimia ni bora kwangu. Lakini pia sijapenda kuwa pekee yangu kabisa. Ninapenda kuwa na wenzangu kwa kazi karibu kuweza kuuliza swali, kuzungumza kidogo wakati wa mapumziko kufanya kazi pamoja pale inahitajika. Balance ni muhimu, siyo kelele nyingi lakini siyo utulivu wa kuchosha pia mwanga wa asili ni muhimu sana ofisi yenye madirisha jua linaingia hii inafanya moyo kuwa mzuri ofisi bila madirisha taa za umeme tu inakufanya ujiskie kama uko gerezani pia ninapenda mazingira yenye watu wazuri bosses wanaolewa wenzangu ambao tunashirikiana vizuri sio mashindano au fitina utamaduni wa ofisi ni muhimu zaidi kuliko fani cha nzuri au kompyuta za kisasa kufanya kazi kutoka nyumbani pia ni mzuri la mara kwa mara hakuna usafiri, unaweza kuvaa kile unachotaka, una uhuru lakini kila siku nyumbani inakuwa, hakubambi, ninapendelea mchanganyiko siku kadhaa ofisini, siku kadhaa nyumbani.